Teknolojia ambayo imesaidia zaidi ni ile ya simu ya mkononi hasa kutumia WhatsApp na instagram vile vile tiktok imenisaidia mimi kuwasiliana kwa urahisi na familia na marafiki si mimi pekee pia watu mbali mbali nimebadilisha jinsi navyo wasiliana na kupata taarifa kwa sababu sasa naweza kupata na kushiriki habari haraka asanti.

Maneno ya kiswahili cha zamani ambayo naona ya naanza kupotea lakini ya nafaa kudumu ni kama vile hadhuhuli, macheo, mapambazuko na karamu. Hadhuhuli ni wakati au katikati ya mchana, macheo ni wakati jua inapo chomoza, mapambazuko ni wakati jua kuna kucha na karamu ni mlo mkubwa wa sherehe nafikiri maneno haya ya nafaa hayafai kupotea kamwe kwa sababu ya na maana nzuri na ni sehemu ya historia utamaduni ni utajiri wa lugha ya kiswahili na ni muimu kuyatumia kuwafundisha watoto hili yaendele kuwepo Asanti.

Kifaa cha jikoni ambacho siwezi kosa ni jiko. Jiko langu linaonekana kama kifaa cha kawaida cha kupikia na lina sehemu za kuekeka sufuria. Nimekuwa nikitumia kwa muda mrefu kwa sababu ni muhimu katika maisha ya kila siku na nilitumia kupika chakula, kuchemsha maji na kuandaa vyakula mbalimbali kwa ajili ya familia ili waendelee na kukuwa asante.

Nguo chafu nyumbani, huoshwa mara kwa mara, hasa zinapokuwa zinimevaliwa au kuchafuka baada ya kuoshwa zina anikwa nje mahali penye jua na hewa kutosha ili zikauke vizuri kwa kawaida, mi na familia, wengine tunashirikiana kufanya kazi. Tunahakikisha nguo zimekauka kabisa kabla kuzikunja na kuziweka mahali safi, ili zikuwe bora za kuvalia asanti.

Mimi nilikuwa nanunua viatu dukani chagua kati ya chosi mbili ni moja ilikuwa ya bei ya juu lakini ilikuwa na ubora mzuri ingine ilikuwa ya bei ya chini lakini ubora wake haukuwa mzuri sana Mwishowe niliamua kununua ile ya bei ya juu kwa sababu niliona ilikuwa na imara na ingedumu kwa muda mrefu ninaona nilifanya uamuzi sahihi kwa sababu nilizingatia ubora kuliko bei pekee asanti.

Mimi hupendelea kufanya kazi mahali penye ukimya kuliko penye kelele kukiwa na utulivu naweza kuzingatia kazi yangu vizuri na kuimaliza kwa wakati kelele nyingi hunifanya nikose umakini na wakati mwingine hunichosha kwa hivyo mazingira tulivu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kupata matokeo mazuri ili kuboresha pia malipo ninayolipwa katika kazi yangu kwa hivyo napendelea kufanya au kuwa mahali kwenye ukimya kuliko penye kelele asante.

Kwetu watu ni wakarimu sana na wanapenda kuwakaribisha wageni kwa moyo wa upendo Mgeni anapofika huwa tunamakaribisha kwa chakula au chai na kumfanya ajisikie yuko nyumbani. Wskati mwingine mgeni anaweza hata kulala kwa mwenyeji ikiwa hana pahali pa kulala pia tunapenda kushirikiana na kusaidia wakati wa shida au sherehe huo ni utamaduni wa ukarimu ambao tunathamini sana asanti.

Siku moja nilikua nje nikifanya shughuli zangu ghafla mawingu yakawa meusi na mvua kubwa ikaanza kunyesha siku tatarajia mvua hiyo kwa hiyo nilikimbia kutafuta mahali pa kujisitiri. Nililowa kidogo kabla ya sijapata sehemu ya kujificha baada ya mvua kupungua. Nilirudi nyumbani nikuwe ni mechoka lakini nifurahi kwamba nilikuwa salama Tangu siku hiyo huwa naangalia hali ya hewa kabla nitoke nyumbani asante.

Kwa hakika, mpokuwa mdogo, nilikuwa napenda kucheza mpira wa miguu na marafiki zangu sana. Mara nyingi, tulicheza baada ya shule na wakati wa mapumziko pia, nilipenda kucheza michezo mbalimbali na kukaa pamoja na marafiki zangu. Nifurahi sana utoto wangu kwa sabu nikona muda mwingi wa kucheza na kujifunza mambo mapya. Asanti.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi kwanza naelewa vizuri lengo la mradi na kile kinacho takikana kufanyika kisha naweka mpango wa kazi kugawa majukumu na kupanga muda wa kukamilisha kila hatua pia naangalia vifaa vya rasilimali ibazo hitajika kabla ya kuanza baada ya hapo naanza kazi hatua kwa hatua na kufuatilia maendeleo yake ili kuhakikisha mradi unafanyika vizuri asante.